Kumbu kumbu za furaha ndogo ndogo kama kucheka na marafiki bila wasiwasi kukimbia mchana kutwa hadi jioni na pia kufurahia pipi au hadithi kabla ya kukaka za kunifundisha kwa mara ya kwanza kama kuanguka au na kuinuka kukosolewa lakini pia kutiwa mawango. Kumbukumbu za utotoni zinanifanya nitabasamu.

Ndiyo napenda kupiga picha sana mimi hupiga picha za moja mandhari ya asili. Kama machweo ya jua milima au pwani. Mbili matukio ya kawaida vya maisha kama vile vicheko vya watu sokoni hu safari ndogo ndogo. Tatu picha zenye hadithi. Zile zinazofanya nhisi kitu bila maelezo mengi. Kupiga picha ni kama kuhifadhi kumbukumbu na hisia kwa muda mrefu.

Ili kuweka afya nzuri, mimi hufanya mambo ya kwanza: moja, kukula kwa uwiano mboga, matunda, protini na kunywa maji ya kutosha; mbili, kufanya mazoezi, kutembea, kukimbia kidogo au mazoezi mepesi angalau mara kadhaa kwa wiki. Tatu, kupumzika vya kutosha, kulala vizuri, hunisaidia mwili na akili kufanya kazi vizuri. Nne, kudhibiti msongo wa mawazo, kupumua kwa kina kusikiliza muziki au kutembea muda wa utulivu. Tano, kudumisha mahusiano mazuri, kuwa karibu na watu wanaonipa furaha na amani ya moyo. Sita, kujitunza kiakili. Kujifunza, kusoma, au kujipa muda wa kujifikiria bila presha.

Nimawahi kusafiri mahali kwa adha zinazo, zinazo nigusa moyo, kwa mfano, moja, pwani ya bahari, mchanga mweupe, upepo wa mwanana, na machuo ya jua, yanayo tuliza sana. Pili, milima, hewasafi, ukimya, na manthari ya kijani, inayofanya kilipo mziki. Tatu, maeneo ya asili, na ya naifadhi. Uwana wanyama pori na mazingira ya asili. Unikumbusha uzuri wa dunia. Nne, miji yenye utamaduni mwingi. Chakula tofauti, watu waina mbali mbali na hadithi kila kaona. Sifa mzuri, si tu mahali, pali pia hisia unazozipata ukiwa huko.

Ninachokipenda zaidi kuhusu shirika langu ni lengo lake, yaani kusaidia watu kujifunza, kufikiria kwa kina na kutatua matatizo kwa njia rahisi na ya vitendo. Napenda pia ushirikiano uliopo, mawazo yanayochukuliwa kwa uzito, yanaboreshwa na alafu yanageuzwa kuwa kitu chenye msaada kwa kweli kwa watu.

Ndiyo, napenda kupanda milima, kunanivutia kwa sababu kuna changanya changa moto ya mwili, utulivu, na kili na mandhari nzuri. Unapokua juu kabisa, hewa safi, kimya, na kuona dunia kwa mtazamo tofauti una leta hisia ya kuridhisha sana pia ni muda mzuri wa kujijua na kutafakari. Huwa napanda milima asubuhi mapema juwa linapochomoza.

Kile moja inafaida na hasara zake kusoma gazeti la karatasi faida zake inahisia ya halisi unaposhika karatasi mikononi mbili mara nyingi inatoa makala ya kena maoni na uchambuzi wa kina tatu hakuna matangazo ya pop up au usumbufu wa mtandao hasara zake ni moja siyo haraka mbali zinaweza kuchelewa kidogo mbili si rahisi kubeba kila wakati tatu haina ufuatiliaji wa haraka wa taarifa. Pili habari za mtandaoni faida zake moja ni haraka mara nyingi zinafunguliwa dakika chache baada ya kutokea pili ni rahisi kufika kwenye simu au kompyuta tatu unaweza kufuata mada maalumu au habari zinazokuvutia hasara zake ni moja mara nyingi kuna matangazo ya pop-up na yanaweza kusumbua mbili habari zinaweza kuwa si za uhakika lazima uhakikisha vyanzo tatu kusoma kwa muda mrefu kwenye screen inaweza kuchosha macho.

Napendelea sherehe ya utulivu na furaha ya kweli. Sherehe yenye si sherehe yenye kelele nyingi. Kwa mfano moja sherehe ya familia au marafiki wa karibu yenye chakula kizuri, mziki mdogo na mazungumzo yenye maana, pili sherehe ya utabulisho binafsi kama kuzaliwa au kufanikisha jambo muhimu ambapo unasherehekea mafanikio kidogo au makubwa. Tatu sherehe ya kitamaduni yenye mila na desturi zinazo pendeza ambazo zina kufundisha na kuunganisha watu.

Chakula. Nina chokula marami. Maranyingi mchana ni muda wa haraka lakini enyilisha mfano. Moja saladi enye proteini. Kama vile mayai, samaki au kuku na mboga mbali mbali. Pili. Sandwichi au chapati na nyama. Au chapati na maragwe rahisi. Haraka na kinakupa nguvu. Ya tatu ni chakula cha mulu wa wajodo kama wali na supu. Au mchuzi wa mboga inapendeza na inakufanya uhisi umejaa.

Kusubiri kwenye mstari huwa kunachosha kidogo lakini pia ni muda wa kutafakari. Moja chanya, unaweza kutumia muda huo kusoma, kufikiria au kuangalia watu wengine. Mbili; chuki kidogo inaweza kukasirisha ikiwa mstari ni mrefu au taratibu zinaenda polepole tatu: mbinu ya kuthibiti kusuburi kwa utulivu na subira hufanya muda uende kwa haraka zaidi.

Napenda paka na mbwa wote kwa sababu tofauti moja ya paka ni watulivu wanajitegemea na wanatabia ya utulivu. Nzuri kwa mtu anayependa amani na nafasi ya kibinafsi. Mbwa wachezaji waminifu na wanaupendo mwingi. Wanafaa mtu anayependa shuguli ya urafiki wa ukarimu.

Mimi husherehekea kwa mtindo huu. Asubuhi naamka polepole, chai au kahawa moto, nashukuru kwa mwaka mwingine wa maisha. Mchana kukutana na watu wa karibu kama familia au marafiki. Kisha tunakula chakula kizuri, vicheko, hakuna presha. Jioni, nausikiza mziki naopenda labda matembezi ya utulivu au kutazama filamu nzuri. Mwisho wa siku gitathmini. Najiuliza nimejifunza nini? Na nataka kuboresha nini mwaka unaofuata. Sio lazima sherehe kubwa, bora tu amani. Watu wa maana na furaha ya ndani inatosha kabisi.

Kwa kweli napenda vyote. Kuandika, napenda kwa sababu, kuna nipa nafasi ya kufikiria vizuri. Kupanga mawazo na kueleza jambo kwa kina. Ni kama kutembea pole pole na mawazo yangu. Upande mwingine, kuongea napenda kwa sababu kuna uhai. Hisia, kasi na mawasiliano ya papo hapo. Ni rahisi kushirikiana na kuunganika haraka.

Ningependa sana kutembelea Kyoto Japan. Ni mji unaochanganya utulivu wa jadi na uzuri wa asili. Mahekalu ya kale, bustani tulivu na mitaa yenye historia nyingi. Kutembea pale ni kama kurudi nyuma kidogo kwenye mda. Lakini pia niko na tamaa ya. Kutembelea mahali kama Cape Town kwa maandhari ya bahari na milima. Paris kwa matembezi ya polepole, sanaa na kahawa. Na mwisho ningependa kutembea Zanzibar au Stone Town, kwa sababu ya historia na harufu ya bahari na mitaa yenye roho.

Mu huangalia barua pepe mara mbili hadi tatu kwa siku. Asubuhi nikianza kazi, baada ya chakula cha mchana kabla ya kumaliza kazi, yaani jioni na pia usiku kabla ya.

Nyumbani au oficini mimi hutumia wi-fi na nithabiti haraka na ina haisumbui kufikiria bundle linaisha data ni kiwa nje. Kwa wi-fi kwa whatsapp ramani na vitu vya haraka haraka kwa ufupi na vitumia vyote viwili. Lakini wi-fi ni chaguo la kwanza kila linapopatikana.

Kwa mtu anayeanza kazi ningempa ushauri huu wa msingi. Moja, jifunze haraka, linda unachokijua. Yaani sikiliza ufanye maelezo kwa makini. Ulinde ku, ulinde kumbuka mambo muhimu. Pia usihofu kuuliza maswali, ni bora kuuliza sasa kuliko kufanya makosa baadaye. Pili, jenga mahusiano mazuri. Yaani heshimu wenzako na wakubwa wako. Tatu, onyesha bidii na uwajibikaji. Yaani, fanya kazi zako kwa ubora na wakati. Nne, jifunze utamaduni wa ofisi. Angalia jinsi watu wanavyoshirikiana, mtindo, wa mawasiliano na vigizo vya kuheshimu. Tano, zingatia afya yako.

Hapa kuna baadhi ya changamoto ninaweza kutana nazo kazini moja usimamizi wa muda kila siku kuna kazi nyingi mara nyingine ni vigumu kuzipanga kwa ufanisi pili mawasiliano wakati nyingine wakati mwingine wenzetu au wakuu washiriki maelezo kwa njia tofauti na kusababisha mkanganyiko tatu shinikizo la kazi au deadline. Kufanikisha kazi kwa wakati inaweza kuwa changamoto hasa ikiwa na miradi mingi kwa pamoja. Nne, kutoshirikiana kwa raslimali. Wakati mwingine hakuna vifaa vya kutosha au taarifa hazipo na inachukua nguvu. Kutatua matatizo haya. Tano, mabadiliko ghafla. Mabadiliko inaeza tokea upande wa teknolojia, tarakimu au vigezo vya kazi. Kubadilika na unafaa unahitaji au unafaa kuzoea haraka sita, kuwiana na wenzetu ama ni kwa mfano kila mtu ana mtindo wake na mara nyingine ni changamoto kufikia suluhisho ya pamoja bila kugongana lakini changamoto hizi pia ni fursa ya kukua kila changamoto inaposhughulikiwa vizuri inafanya inafanya uwe bora kazini.